Ninapokuwa nyumbani. Mwanzo huwa ni furaha nyingi sana kwangu. Huwa ninafanya mambo mengi ambayo kwangu mimi yana umuhimu. Kwa mfano, nashugulikia mifugo wangu nasafisha boma na huwa pia nafanya mambo ya kunifanya niwe naishi kwenye mazingira safi. Na hayo tu mambo hunifanya nafurahi.